Mimi haswa hupenda mpira wa miguu ambao ni kimbilio langu kuu na ninafanya hivyo kwa kumuiga mchezaji mhariri ambaye yuaitwa Cristiano Ronaldo. Naam, kuchagua mchezo huu si kwa ajili ya burudani tu. Bali ni sehemu ya wakati wangu wakulinda afya yangu ya mwili na akili ili niweze kuwahudumia wagonjwa wangu kwa ufanisi zaidi. Ninapokuwa uwanjani, ninahisi niko nje ya kuta za hospitali. Sauti za firimbi, na mbio za uwanjani, zinachukua nafasi ya sauti za mashine, za wadini. Jambo, linalonipa nafasi ya kumpumzisha akili yangu, kutokana na presha ya kazi, kunifanya nirejelee kazi nikiwa nguvu mpya. Namfanya Cristiano Ronaldo kuwa kioo changu kwa sababu ya nidhamu yake ya chuma, na jitihada zake za kufanya kazi kwa bidii ata wakati akuna anaye mtazama. Kwa mtu wa huduma wa afya najifunza kutoka kwake kuwa mafanikio, iwe uwanjani au wodini yanategemea maandalizi ya nyuma ya pazia. Ronaldo anajulikana kwa kutilia mkazo sana lishe bora, mazoezi ya hali ya juu na muhimu zaidi mda wa kupumzika na kupata usingizi wa kutosha, ili kusaidia mwili kujijenga upya. Kwa kumuiga yeye, najikuta na nidhamu ya hali ya juu katika ratiba yangu. Chakula chenye afya na nafanya mazoezi ili niwe na stamina ya kusimama saa nyingi wakati wa upasuaji. Zaidi ya hayo, kumuiga Ronaldo, kuna nifundisha saikolojia ya ushindi na ustaimilifu pia. Katika kazi yangu ya afya, nilikutana na yakati ngumu ambapo natokea, natokea kwenye matibabu, hayaendi kama nilivyopanga, lakini kupitia mpira wa miguu najifunza kuwa hata unapofungwa goli hupaswi kukata tamaa bali unapaswa kupambana na hali yako. Hatimaye, mpira huu unanipa nafasi ya kuwa na ushirikiano wa kijamii. Nje ya taaluma yangu. Napocheza na wenzangu mimi siyo daktari au muuguzi tena. Mimi ni mchezaji mwenzao na hali, na hali hii inanisaidia sana kuondoa ule mzigo wa vyeo na majukumu mazito ya koti jeupe. Kumuiga Ronaldo, kunanifanya nithamini sana, ukamilifu katika kila jambo ninalofanya. Nikiamini kuwa kama yeye anavyofanya mazoezi makali, ilikuwa bora duniani nami, lazima nifanye jitihada hizi, nifanye katika kujisumea na kufanya mazuizi nilikuwa mwanaafya bora ambaye mwili wake na akili yake vyote, viko katika hali ya juu kabisa ya utendaji.